Kwanza kwa kujua upana na marefu ya kazi hiyo, kuweka muda sahihi ambao naweza kukamilisha kazi hiyo, kuweka vifaa na kila kitu kinachohitajika kwa pamoja, ili nisiwe na muda wa kupoteza wa kuenda kuvifuata na kuchelewesha kazi kukamilika. Hivyo kwa namna hiyo naweza kukamilisha kazi yangu kwa wakati.

Kwa kweli, kinachonifanya nifurahi zaidi ni uwepo wa Mwenyezi Mungu kwenye maisha yangu. Sababu, kuna mahali ananipitisha na kunipeleka sehemu ambazo sikufikiri kama nitawezo kufika kwa uwezo wangu kwa kila, nikimtafakari na kufikiri najawa na furaha na baraka ndani ya moyo wangu.

Wakati wa baridi kali najitahidi kufanya mazoezi binafsi, kukimbia, kuruka kamba ili kuhakikisha kuna uwiano mzuri wa hali baridi na hali joto ndani ya mwili wangu. Nakula vyakula ambavyo vimepikwa kwa muda huo, yaani kwa wakati huo na vimetoka jikoni, vyenye joto asilia ili viweze kuongeza nishati ya joto ndani ya mwili wangu.

Kwanza kwa kufanya kazi pamoja, kushirikiana na kujengana katika mambo mbali mbali hivyo huwavutia na kuwafanya tuhusiane kwa pamoja. Jambo lingine ni pamoja na kufanya seminar mbali mbali ambazo zinatukutanisha na kwa kupitia seminar hizo tunaweza kujenga network nzuri ya kuwa pamoja na kujenga urafiki mzuri pamoja na wafanyikazi wengine.

Napenda filamu ya mapigano, yaani action, movie za action, kwa sababu ni movie zenye kuonyesha maudhui ya kupigana na namna ambavyo adui anapigwa na mtu mwenye nguvu na kumshinda. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoona hii movie ya jackie cheni ndio ilinifanya niwe na hamu na shauku ya kuweza kuangalia movie hizi za action na kwa kweli kuna wakati napenda kuzirudia zile movie ambazo nilishakwisha kuziangalia hivyo ninapenda kuiona tena.

Malengo ambayo sina kwa kazi yangu ni kufeli. Kwa sababu ni jambo ambalo nalichukia na kiukweli halinipi amani ndani ya moyo. Hivyo malengo ya kushindwa au malengo ambayo ya kufeli kwangu hayana nafasi kwenye kazi zangu kwa sababu malengo yangu ni kushinda na kuihakikisha kazi inakwenda vizuri kama inavyotakiwa.

Kwanza napenda kwenda bafuni na kuoga kufanya mwili kuwa katika hali nzuri ya hewa kati baridi na joto, na baada hapo napenda kulala kwa muda mrefu ili kupumzisha akili na mwili. Na kujenga tena nguvu upya kwa ajili ya siku nyingine ya kazi.

Hakika napenda kununua sana samaki. Kwa nini samaki? Kwa sababu samaki ni nyama nyeupe ambao inashauriwa na watu wa afya kuitumia kila wakati. Kwa hiyo ninapenda sana kununua samaki kila ninapowaona moyo wangu na unakuwa na shauku na hamu ya kuwala.